Mii napenda kuchora. Iyo niliijua kuchora nikiwa nikikuwa na darasa la sita. Na nilifurahia ile michoro nilikuwa nafanya. Na kwa wakati mwingine iyo michoro inanipeanga peza. Ndo maana mi napenda kuchora vitu ya kuchora inanifurahisha na inanipea kazi.

Munda wa mwisho na ushughulikia kwa haraka haraka na jaribu kufanya vitu haraka haraka iwezekanavyo. Ndo nisi westi taimu mingi sana. Dakika za mwisho huwa naharakisha vitu zangu kuziweka kwa, kulainisha mambo, kueka vitu mahali zinafaa kukua, ivo ndo nafanyanga kazi yangu.

Mimi napenda harufu sana ya ile ya kitunguu, kitunguu na mafuta, kitunguu inavyokaanga chakula, napenda ile harufu inanivutia, hata nashiba before hata chakula kifike mdomoni, maana hii harufu already ishakuprepare, ishaandaa tumbo yangu chakula kiko karibu.

Napenda sana chai ya kahawa. Haswa usiku ninapofanya kazi zangu. Napenda sana kunywa kahawa. Chai ndio nisikuwe na usingizi. Huku kwetu tunaamini kahawa ukikunywa usingizi inapotea. Na hivyo sana naipenda kunywa ile wakati nafanya kazi zangu ndio nisisikie usingizi.

Mimi siku yangu ya kuzaliwa, naenda nanunua keki, ile keki kubwa kabisa. Nakuja, tunafurahia na familia yangu, tunaimbiwa, wananimwagia maji, wananiimbia, nyimbo za, happy birthday. Na tunasharehekea, tunakula mlo vizuri, tunatembea, hivo ndio tunafanya.

Mimi wakati sana nafanya kazi yangu ni wakati wa, wakati wa, asubuhi, wakati wa asubuhi mpaka adhuhuri hapo, mimi hufanya kazi zangu vizuri sana maana inakua asubuhi nimelala, mwili imepumzika, sina uchovu yeyote, mwili wangu iko relaxed, hapo ndo napenda kufanya kazi.

Mimi napenda aina ya keki imetengenezwa na unga ya wheat flour hiyo keki mi hunipendeza sana naifurahia na ikona taste mzuri. Hiyo keki ndio manake naipenda. Alafu naikue ni ile keki ya birthday imewekwa tumaua maua hivi.

Baiskeli mimi sipendi kuendesha maana nikona historia yenye si mzuri kuhusu kuendesha baiskeli tisa kumi hapo niliendesha baiskeli na nikaanguka nayo nikapata maumivu ya mwilli. Niliumia hadi mkono yangu ikavunjika hapo sipendi.

Mimi napenda sana hii tabia ya kuongeaongea ilhali mi si siongeangi sana. Mi si mtu wa perepepe. Ndo maana napenda hizi tabia za watu wanaongea napenda hizo tabia zao sana. Na ningependa ningekuwa mtu wa kuongea mingi sana. Ningependa tena.

Mimi napenda harufu ya kitunguu inapokaangwa. Hiyo harufu mimi hunipendeza na hunivutia sana nasikia bado kama nishaakula na chakula ki mdomoni tayari. Ndo maana napenda ile harufu ya kitunguu ni harufu inayonivutia sana na huwa mi naipenda sana.

Hesabu naipenda sana. Nakumbuka nilipokuwa shule katika shule yangu ya msingi na high school ama na primary school nilikuwa napita sana somo la hesabu na hilo somo la hesabu lilinipendeza.

Mimi mabadiliko kazini nayashambulia kwa njia mzuri. Though tunasemanga change is hard, lakini mabadiliko lazima tu tuyakubali kazini na mimi huya hukubali mabadiliko hata kama ya kona njia zenye zinafurahisha na zingine zenye ni mbaya.

Nimeona mandhari mzuri sana kwa haswa, kuna wakati kulinyesha mvua mingi sana na venye ilinyesha haikuleta madhara mbaya. Hiyo mandhari ilileta chakula, chakula ikamea kwa wingi, chakula tuka harvest.

Napenda sana kukimbia, maana kukimbia inasaindia mwili. Kwanza, moja ni kama kufanya soezi la mwili. Huwa kukimbia inapunguza hata kilo zako za mwili. Zinakuwa si mingi sana kwa mwili. Ndo, maana napenda sana kukimbia.

Mimi ujuzi sana ningependa ni wa kusuka, kusuka watu nywele, hiyo ni ujuzi, nimekuwa sana nikitaka kujifunza, juu nimeona inapea mtu kazi, inaitwa self-service, inakupea pesa, huezi ishi njaa, na unasaidia watu pia.

Napenda kuoga kwa majimoto na si moto sana ni ile iko na joto kiasi. Mimi sipendi maji baridi. Nikioga na maji baridi na najikuna mwili sana. Ndo maana sipendi maji baridi napenda kuoga na majimoto nasikia mwili imekua imepumzika.

Mimi napenda mtaa wako wangu kwa sababu ukona kila kitu ninachokitaka. Kama ni chakula, vyombo ya kupi, kila kitu ninachotaka kukinunua, iko katika mtaa wangu na ndo maana naupenda. Na pia mtaa wangu uko mahali, pametulia sana, hakuna kelele.

Ndio, nimenunua tikiti mara kadhaa, kila kunapo kuwa na tukio, katika mtaa wetu, mimi huwa siachwi nyuma, lazima ninunue tikiti, maana kuna wakati ukinunua tikiti kuna shida.

Mimi mazoezi yangu nayafanya asubuhi na mapema mwendo wa saa kumi na moja u nusu. Ndiyo naenda nafanya mazoezi yangu. Natoka naenda nakimbia raundi mbili, tatu ama kilomita mbili hapo. Halafu kutoka hapo, narudi kwa nyumba, najitayarisha naenda kazi.

Minapenda sana chakula chenye ladha ya pilipili. Chakula unakula, unasikia kama kinakuwasha. Hizo ndio chakula anafurahia na hata nakipenda sana. Hicho chakula ndio naamini nikikula nasikia tumbo, limeshiba, halafu nakipenda na kinapendeza sana.